Ndiyo, napenda kuogelea, kiasi, sio kila mara, but nikipata chance, mimi huu enjoy sana, juu na relax mwili na akili. Inanisaidia pia na fitness, especially nikichoka na routine zingine. Nikipata pool, ama nikiwa coast pale mombasani ama lamu, pia malindi. Lazima nijaribu kuingia kwenye maji kidogo. Nijibambe, ata kama si kitu napenda kufanya kila siku.

Napenda asali sana. Huwa natumia kwa chai ama maji moto wa asubuhi. Inanisaidia na mwili na throat. Pia napenda juu ni asili na iko na faida mingi. Kama kuongeza nguvu ina kusaidia kinga ya mwili. Ile ya kienyeji inanifrahisha sana kuliko ile ya dukani. Pia napenda kupaka asali kwenye mkate wangu kwa sababu inaipa ladha mzuri.

Wakati msongo wa kazi inanipata, kwanza najaribu kutulia kidogo, naweza kusimama, nipumuwe kwa nguvu, au nichukuwe break fupi. Pia, napanga kazi zangu upya, nianze na zilizo muhimu sana. Kama bado yiko mob, naongea na mwenzangu au supervisor nipate msaada. Jioni najaribu kupumzika, kusikiza mziki, au kutembea kidogo ili akili itulie.

Napenda mikutano ilio fupi na iko straight to the point. Ile meeting ina agenda wazi. Kila mtu anajua tuko hapo kufanya nini. Napenda pia mikutano ya timu ambapo kila mtu anapewa chance ya kuongea na kutuoa maoni. Sio zile za kelele ama kuzunguka sana bila maamuzi. Pia napenda mikutano yenye inaisha na next steps clear. Ili, kila mtu arudi kazi akijua anafanya nini.

Ndiyo, huwa najitahidi kutoa sadaka ama mchango kadri ninavyoweza. Sio lazima iwe kitu kikubwa hata kidogo tu kinaeza saidia. Wakati mwingine ni pesa ama mara nyingine ni kusaidia mtu kwa chakula ama time yangu. Nafanya hivyo juu najua kuna watu wanapitia mambo magumu na kusaidia hunifanya nijisikie poa moyoni. Pia naamini ukitoa kwa moyo msafi, baraka hurudi kwa njia tofauti. Ni tabia imenijenga kuwa mtu wa kujali wengine.

Kwa kawaida, nafanya mazoezi ya mwili kama maratatu had nne kwa wiki. Si lazima iwe gym kila wakati. Wakati mwingine ni push-ups, kukimbia kidogo ama kutambea tu. Najaribu kuwa consistent ju najua ya mazoezi husaidia mwili kuwa fiti na akili kuwa fresh. Hata nikiwa na kazi mingi, napata hata dakika chacha kufanya movement. Inanisaidia kupunguza stress na kunifanya nijisikia energize consumer.